Bidhaa ni kitu inayonunuliwa ama kuuzwa sokoni.

Joto kidogo ni hali ambayo hakuna joto na hakuna baridi.

Nkara ni rodha ambayo inanyesha vile vitu zinatolewa na muuzaji na vile zinapokelewa na mteja.